Rafiki yangu tulipatana shuleni, tukiwa huko chuo kikuu tukisoma. Tulikuwa tunapendana sana, tunaenda anga mahali pamoja, tunasoma pamoja, tunaenda kupiga raha pamoja, pia nakuanga mzuri sana. Mimi namsaidiaga akiwa na shida, kama hana kichakula anakuja kwangu anakula, kama hana pesa namsaidia kidogo naye atarudisha baadae na mimi kama sina, pia ananisaidia.

Tulisherekea mwaka mpia na familia yangu, nilienda huko jijini, tukasherekea na mama yangu, tukaruka, tukaimba, tukapeana zawadi, sisi kama familia, na ilikuwa kitu kizuri sana kwenye tulikua na familia, sikuenda kwa sina marafiki, mimi nilitaka kusherekea na familia yangu, tulisikia vizuri, mama angu alifurahia, tena tukamuacha hii siku ingine.

Mimi sana sana napenda kahawa. Kwani kahawa inafanyanga nisikie vizuri, nimechangamka mwilini. Naandaa kwanza kwa kuchemsha maji, tena naeka kahawa kwa kikombe, naongeza maji hapo ndani, naweka sukari, na tena naweka ndimu. Ukieka ndimu hio kahawa inakua tamu sana zaidi. Inakua zaidi tamu. Napenda kuikunywa sana sana asubuhi, nikielekea darasani. Na nikisikia kama siiakunywa kahawa nasikianga baridi mwilini, na tena nasikia ni kama sinanguvu.

Mimi napenda fizia. Fizia inakuanga mzuri sana hh na biolojia. Biolojia pia ni mzuri. Unasema mwili wako venye uko hh Unaelewa mwili yako, mwili ya wengine, mwili ya wanyama uu Unaelewa vile vitu jinsi, vitu vilivyo. Mm hh Pia napenda fizia sababu inakuwelezea mambo ya mashini na napenda mambo ya mashini vizuri na naelewa vizuri.

Naskia vizuri sababu zinatusaidia kujua vile unavyofaa kufanya kazi, inakusaidia kukaanisha na wafanyikazi wengine vizuri, inakusaidia pia ukifanya kazi unajua vile inavyostahili kufanya, vile mavitu ziko. Mimi nafurahia sana na nazipenda sababu ni utakaa tu na uzoee na uelewe.

Jambo muhimu langu la dini ni mambo na kuomba, kushiriki pamoja na watakatifu wengine, kusaidia watu, kuenda kuimba pamoja, munapiga kuimba nyimbo pamoja, munaenda kutembelea wagonjwa, hospitalini, kusaidia walemavu, kusaidia watu ambao hawana chakula. Dini naona ni kama kusaidia na kusaidia jirani yako Wezienda kwa kanisani kama jirani yako ako na shida na umsaidi ni naona jambo muhimu sana la dini ni kusaidia elia pukaribu na wewe na kuendeleza ujumbe wa mungu, kuendeleza neno la bwana.

Napenda kwenda madukani usiku, si usiku lakini jioni, kukielekea kuwa na giza. Wakati hakuna watu wengi. Sipendi kwenda mchana, kwa sababu siku hizi mchana kuna jua. Pia mchana kuna watu wengi sana, napenda kwenda usiku wakifunga. Kwani wakifunga unapewa vitu kwa discounti, kwa kuwa wanaona wanafunga. Na pia unauziwa kwa bei rahisi kwa kuwa wanafunga, ni bei ya jioni. Ndio napenda kwenda madukani.